Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisisahau kitu chochote.

Wikendi inakuja. Nifanya ninisku ya jumamosi. Labda niende sokoni kununua mahitajini ya nyumbani. Au ni pumzike tu nyumbani, nitasoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki liopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini nomba tupumzike pia tumikuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri turidhike wote.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma nimekua na shughuli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalo kurasa kumi. Kitabu kinazungomzea historia ya nchi yetu ni muhimu kujua Napenda kusoma jioni kabla ya kulala moyo wangu unatulia magazeti ninasoma asubui lakini vitabu ni kwa jioni Watoto wangu anona ninapenda kusoma na wanaanza kupenda Nitabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu inavitabu vingi nitakwenda wiki jayo. Kusoma kuna fungoa akili kujua mambo mapya.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Ununa kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usividhitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatangeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Maranyengi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome mauni ya watu waliokusha kununua, niseme kama bidhani nzuri kununua mtandauni ni salama ikiwa utakuwa na abusara, ni taji hadhari.